Jambo la kwanza kufanya kabla ya kulala ni kusoma nina vitabu mbali mbali vitabu ambavyo vinaongelea siasa kwa hivyo utanipata nikisoma na pia nilazima tuombe pamoja na familia kabla kuenda kulala.

Ile programu ya teknolojia ninayoitumia kila siku. Naeza nikasema ni teknolojia ya simu. Teknolojia ya mawasiliano. Kuwasiliana na watu, kutoka sehemu moja au nyingine. Na pia teknolojia ya runinga kutazama. Labda niseme michezo. Au tuhabari. Pindi zinapochipuka.